Asibui mara nyingi nakula chakula chepesi kama chai au kahawa ni kiambatanisha na mkate mayai au matunda wakati mwingine nakula uji hasa ni kitaka kitu cha kunishibisha na kunipa nguvu ya kuwanza siku vizuri. Pia wakati mwingine naweza kunywa chai mara kadha kwa wiki niweza kushiba vizuri kabla sijaenda kazi.

Ndio nimewahi kusafiri kwenda mahali pazuri sana kama ufukwe wa bahari nilifurahia kuona mandhari ya maji upepo mwanana na mchanga mweupe safari hiyo ilinipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie ni nimepumzika kabisa ilikuwa uzoefu mzuri ambao ningependa kurudia tena siku za usoni.

Chakula cha jadi kinachonipenda sana ni ugali na sukuma wiki. Hasa ukiambatana na nyama au maziwe lala. Nakipenda kwa sababu ni chakula rahisi lakini chenye kushibisha na kunikumbusha nyumbani na familia. Pia napenda chakula kama vile ndizi. Chapati au mayai kwa sababu inaweza kunishibisha vizuri. Na niweze kupewa nguvu ili niweze kufanya kazi vizuri.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile ni the pursuit of happiness. Ni filamu ya drama ambayo naipenda kwa sababu inahamasisha sana na inaonyesha nguvu ya kutokata tamaa. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilinifanya nitafakari maisha ya juhudi. Nilipata kupitia rafiki alinipendekezea, ndiyo ningependa kuiona tena kwa sababu kila mara hunipa motisha mpya.

Kwanza kabisa ninafuata timu, timu ambayo nafuata mchezo ni nafuata arsenal kwa sababu hii ndiyo timu yangu tangu nipo utotoni. Pia arsenal ni timu ambayo wanajiweza vizuri pia wana nguvu. Na pia wanaweza kujituma vizuri kwa sababu ni timu nzuri na pia wana nguvu. Na pia wameweza kushinda vikombe vingi. Kwa kucheza michezo mingi.

Ninapenda kununua vitu zangu kwa supermarket kwa sababu kwa supermarket ina inapeana vitu cheap na pia ina vitu vingi. Kwa kila siku napenda kupitia kwa supermarket nikinunua mkate. Ili niweze kukunywia chai kesho asubuhi. Pia supermarket wanaoffer sida nzuri nzuri ambayo ninaipenda.

Napenda mchezo mingi kwanza kabisa napenda mchezo wa voliboli. Mpira wa kandanda na pia mbio napenda hizo mchezo kwa sababu inaweza kunisaidia. Naweza kupunguza kilo yangu ya mwili na pia nikuwe na afya njema. Mchezo ingine ambayo napenda sana na nilikuwa nacheza nikiwa shule wa upili ni mchezo wa kandanda umeweza kunisaidia sana na pia ni kunikuza talanta yangu.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto. Maji ya moto napenda kuoga mara mingi kwa asubuhi. Na saa zingine napenda kuoga asubuhi kwa sababu maji ya moto. Nzuri kwa sababu huweza kufanya kushikwa na magonjwa mingi na pia maji ya moto ni mzuri kwa mwili inaweza kusaidia ngozi ya ili iweze kwa mzuri. Maji ya moto pia husaidia vitu vingi pia inasaidia usishikwe na baridi.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kusherehekea pamoja na wenzangu iwe ni kwa maneno ya pongezi kusherekea na chakula au kiasi kidogo au kwa kutambua juhudi za kila mwanachama. Pia mara nyingine tunashirikiana kwa kucheza mchezo midogo au kufanya shughuli za burudani ili kusherehekea mafanikio ya kuimarisha mshikamano wa timu.

Nina kipawa cha kujifunza haraka na kuelewa mambo mapya. Hii inanisaidia kushughulikia. Changamoto tofauti kupanga suluhisho kwa urahisi na kusaidia kusaidia wengine wanapohitaji msaada. Pia nina kipawa cha kuzungumza na. Kueleza mawazo kwa uwazi jambo. Inafanya iwe rahisi kushirikiana na wengine.

Ndiyo napenda kukimbia hunisaidia kuimarisha afya kupunguza mawaza na kunipa nguvu kukimbia asubuhi au jioni hunifanya nijiskie mchangamfu na mwenye nguvu siku mzima pia unawe unafanya niwe na afya bora maishani na niweze kuishi vizuri na pia nipunguze kilo yangu ambayo niko nayo na niweze kuwa na afya njema.

Ndiyo nahifadhi vitu vyenye dhamani kwa umakini. Hii inaweza kuwa vitu vya kifamilia, fedha, nyaraka muhimu au vitu vya hisia. Ninahakikisha, vinawekwa mahali salama, mara nyingi kwenye kabati iliyofungwa. Au sanduku la salama, ili visipotee au kuharibika. Pia naweza, pia huwa makini kuzitunza ilizibaki zikiwa katika hali kizuri.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yenye mpangilio mzuri ambapo kila kitu kiko mahali pake na hakuna usumbufu mwingi pia napenda mazingira yenye mshikamano wa wenzangu ambapo watu shikirikiana wanasaidiae na kukua na kuna mawasiliano wazi hii hufanya kazi iwe rahisi inaboresha umakini na hunipa motisha kufanya vizuri.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano uwekaji wazi wa mawazo kusikiliza kwa makini na kuheshimiana ni muhimu kuhakikisha kila mtu anaelewa taarifa na malengo ya kazi. Na kila mmoja anapata nafasi ya kutoa maoni. Pia ni kipaumbele kushugulikia migongano kwa utulivu kutoa mrejesho wa kujenga na kudumisha uwazi ili timu ifanye kazi kwa ushirikiano na ufanisi.